Ndiyo mara kwa mara hununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka programu za malipo na maduka ya mitandaoni hunirahisishia kupata bidhaa bila kulazimika kwenda dukani pia napenda kwa sababu hunisaidia kulinganisha bei na kupata offer bora hata hivyo ninahakikisha usalama wa taarifa zangu kwa kutumia njia salama za ma.